Napenda uchoraji wa kisasa na wa kiasili hasaa ile inayohusisha rangi angavu na mandhari ya asili. Pia napenda usanifu wa majengo na sculpti kwa sababu zinaonyesha ubunifu wa akili za binadamu. Mara nyingine napenda pia sanaa ya dijitali kwa sababu inachanganya teknolojia na ubunifu kwa njia ya kipekee.

Mwalimu huyo alikuwa makini sana, ulikuwa mwalimu wa hisa hisabati, lakini pia aliweza kufundisha kwanjia ya kufurahisha, akifanya masomo magumu kuwa rahisi kuelewa. Alinifundisha hii CO2 kanuni na formula bali pia umuhimu wa kufikiri kwa kina na kuwa na subira. Kila wakati nikiwaza his historia ya shule mwalimu huyu ndiye nilie mkumbuka zaidi kwa sababu aliniathiri kimaisha.

Ningependa kwenye kuendelea kukuza ujasiri, ujasiriamali na kuunda miradi yenye tija ili niweze kuwa na uhuru wa kifedha na kusaidia wengine pia. Pia nataka kujenga maarifa ya ujuzi binafsi hasa katika teknolojia, uongozi na mawasiliano ili niweze kuathiri maisha ya watu vizuri. Mbali na hayo nina malengo ya kibinafsi na kiafya kuwa na maisha yenye usawa kati ya kazi na burudani kuwa na afya bora na kuunda mahusiano yenye maana na wale ninaopenda.